Naezataka kupimia cape town kwa sababu ya hawa wasupa nimekuwa nikiwacheki ee cape town iko na wasupa ile serious kitu naezataka kupimia huko ni hawa wasupa kwanza ee the first thing nikifikiria cape town nafikiria hawa wasupa chocolate manzee manzee ao ndio wanaezafanya nifike hiyo mtaa.

Mi ninapenda table room kwa sababu hapo ndiyo msee anatulia most of the time. Ukidai kuwatch ka tv unachill hapo. Ukidai kudunga maasaino nini unachill hapo. Yaani hapo pako on. Na huko umechill hapo unasikiaga umetulia. Na cheki kwanza ukiwa umechill kwa kacouch. Huko on manze. Na tv iko mbele yako. Na halafu iko na ma art nini nini Muzika.

Hua unajibamba aje, timu yenu ikishinda. Hua una jibamba aje, timu yenu ikiwin hua unajibamba aje team yenu ikiwin.

Njia yangu ya kutulia ni kuweka madoba na kuchill. Hii nimekuwa nikizicheki youtube, hizi rada nimezikuwa nikizicheki youtube kwanza maklasiko music hapo, majaz, huwa zinadai inaeza chukua kama One hour ama thelathini minutes. Na after hapo, unasikia umechil bora tuu unamedi, unasikiza madoba ukimedi.

Businessman mngori saa hizi naeza lia tu ni Elon Musk huyo msee projo yake ni ya kuenda out of space hiyo ni rada ngori Staff enye ni ngori ni aliweza kushika zile rocket. Nazini, rocket zinaenda juu na zikikam chini anazishika Staff enye nimejifunza kwa uyo mzee ni eee, uyo mzee ako focused 24x7. Sieti nini. Na hatumii knowledge wazee wanapimia. Anatumia yake. Na minaona iyo style yake ya kudungawera. Iko on So, ako fiti.

Room yangu iko on, niko si bigi sana lakini iko on, rangi ni ya krimu, nikona ki 4x6 hapa kibed, nikipimia kwa window naeza cheki mamiti, hivyo ni safi, kitu napenda kwa hii keja yangu ni art, ikona art ingine rada safi.

Nikipimia nje kuko na view safi. Nacheki kwanza mamiti. Kwanza hapa kando pako na kiswamp bana So view nayo ni kali. Huwa napimia hapo majioni ama ngware. Kukienda hako kaview huwa inadai sana Stuff zenye huwa zinachange. Ni maybe clouds nini. Masaa ya weather na ukitanzama hiyo view huskii huwa unasikia umetulia ukipimia hiyo view unasikia tu umetulia.

Baze yenye naeza dai kuenda ni ma-hiking. Maze, kwa ma-mountains kwanza hapopia ma-zip-lining zinaezada. Zinaeza dai ma-zip-lining. Maze, huko nayo mkiwa na ma-morio inakuwa rada safi. Kwanza kila msee akuwe na mpoa. Maze, huko hadi usikimi sinaezapimia every time. Siezi mind story ya kupumzika, haiwezi.

Games zenye napenda hapo olympics ni wasee wenye wanatoka unyoya. Hawa wasee huwa wana sprint, na pia wasee wenye wanaenda ma long distance, ee nimetii hao maniggaz. Hao wasee kwanza wanajua sisi ni wangori hapo Kenya. Kwanza hapo ma long distance ukipimia wasee kama Kipchoge, tuko on. Huwa nahisi niko motivated masaa ya olympics, as in, kama napimia wakenya hapo, nasikia bado niko on. Napenda kupimia hizo ma-games solo ama nikiwa na mamorio, hapo nayo simind.

Masomo nayo iko on, mi ndo nilichagua hii kakos, as in, mi nayo inanibamba so fa Yuhu tunatafta ganji other sides. Enye kenye huwa inanibamba ni, kenye huwa tunafunza daro, unakujaga unazipimia huku inje. As in, si ati nini, changamoto zenye huwa napata, ma-challenges. Nikiwa kwa daro ni, maybe madaru zikuwe za ma-giz unacheki kwanza hapo masaa nane, hapo msee anakuanga amechoka. Stuff yenye naezataka kubadilisha ni izo madaro zitolewe za hiyo masaa inaeza kuwa fiti.

'Stuff' kwenye naweza penda kujifunza 'so far' ni 'driving' alafu niguze pilot. Stuff chenye inafanya nidai kuguza 'driving' ndio 'Once' nimeguza hako ka license ni rahisi kumove 'from one destination to another' so ina unakua uko 'on'. Sijawahi jifunza hii 'stuff' lakini nimekua nadai kuisoma so ndaipimia. Eeeh venye nitajifunza ni napimia tu 'driving school jamo' niende nilipe na niwai. Huskii hadi nikiweza anza 'This year niko on siezi mind'

Team mwenye nimehididia kikamu ni sekta ya futani Chelsea bana Mi ni msee wa Chelsea siku zote na msee haezi nishoo. Nimekua msee wa hii team like for fucking seven years unanisho nini As in kenye inafanya hii team yetu ikue ngori kwanza masaa nilikuwa proud ni hile masaa tulikuwa na tuchel men hio masaa ili dai hapo ndo tulimprove ile serious. Simu mwenye nimeti so far hio team yetu ni palma ako on. Na team yetu ikishinda naskianga fiti. Nasema tu iendelee kushinda siku zote.

Mazoezi zenye huwa na do Every day ni futa. Huwa naguza futa. Mara most kwanza masaa zake hapo majioni huwa inadai sana huwa napimia mamorio wangu. Tunafika. Napenda kuguza hapo majioni ni nini after nimetoka hiyo tizi nasikia mwili iko Refreshing. Unasikia. Huko fresh ukingasha huko on.

Baze nilizaliwa ni Naks Vegas, wase wanajua Naks Vegas, labla Naks na cheki. Kwa jina ingine ni Nakuru. E huko kukona masinari safi safi. Kama menenga ikreta, unaeza ipimia hiyo mta. Kitu naeza kumbuka tukia wakidi kenya tuliko tunaduni kupiga malapu. Nimete mbea hio bezi, ee sinari ziko on Yo staff says is how, ya ninax kume chel, kume chel kukona sinari safi. Ya nini rada safi kushitu yo bezi. Hadi na plan kurudi hapo mibi ma next year manze.

Harufu yenye huwa inanibamba ni za spray hapo, makolon. Kwanza ni ukidai kuenda kwa event fulani, huwa naiguza tu. Nahakikisha nanuka fiti. Nikijiwa hii makolon huwa naona tu nitapimia wapoa. Ukienda sherehe, unasikia wapoa wakinuka fine. Ndiyo maana huwa na pimia. Nikisikia hiyo harufu kwanza ya spray, kolon safi mpoa amepimia. E ananimada husikii.

Base fiti, nimesikia ikicome ni basketball As in, mi nayo ikicome ni basketball worldwide, mi ni Lakers siku zote. Si ati nini? As in, ma legends wametoka uko manzee. Kama kina kobe briant, hawa wase nimewatii siku zote. Hizi mabasketball nime kuwa nazisikia, mamorio wanapenda kuzipimia na nimekuwa nikicheza pia So ndiyo maana nimekuwa nikicheki. Ni kipimia story na basketball As in, izo zinakaa high-end staff Profesional nacheki so nazipimia.

Mastaf zenye napenda kupimia ni hizo marada fulani za masafari rali. He au madrivers wako daring. Ile serious hao wasee design huwa wanaendesha hizo dinga si mchezo. Kwanza kuna hizo. Mchezo zenye zilikuwa last year apo majune eeh sijui die hao wasee walikuwa wanaguza hizo madinga hee! Usicheze As in hao wasee, as in kama hawaogopi, they have zero fear. Base unaweza pimia hizo marada ni hapa naivasha. Masaa zake, na huwa nazipeleka hadi Coast Zikianza maybe na ukicheki huwa na feel fiti nikipia hizo rada.

Mbuki yenye ninaweza sema nilipimia na ikabamba ni Blossoms of the Savannah. Na hiyo tulipimia chuo So mimi si msee wa mabook sana lakini iyo book nayo ilidai. Kwanza nakumbuka kina taiyo na resian kwa hiyo book siwezi wasahau. Kitu ilifanya nipimie hiyo book ni ilikuwa kwa curriculum so lazima tu ningeipimia unacheki. Uyo msee aliandika iyo book aliandika fiti. Je ninaweza penda kupimia vitabu zake si wezi mind.

Masaa gani kwa day huwa unafanya wera vifine ni masaa gani hiyo? Masaa za morning ama majioni ama magiz kabisa ni masaa gani ikappropriate? Yaani ukifanya aga wera hiyo masaa unafanya kazi safi ni masaa gani yu?

Beti yangu ya kudoze ni simple. Ni room, ikona bed, niko na carpet. Niko na some art hapa, halafu Walls, ziko cream. Niko na kabulb hapa, ka laundry basket. Halafu niko na kawindow hapa, kasafi, nikangalia inje naona tumiti. Nakaswamp, ya nikona kafiti. Na wana tunsettlements. Na wana tunsettlements uko mbali mbali. Kwanza hapa chini pako na tunsettlements, wana tunsettlements. Kwa hiroom yangu, napenda ibed yangu. Maze, nikidai kuzima na kujaga tu wapa na doze So, ibed iko on.

Leo ngware niliamka. Kwanza nikachill kwa bed kiasi nikachill halafu nikaangalia menje nikaona rada ni gani nikachukua kabreakfast nilikuwa na kabreakfast hapo nikakachapa na kalikuwa katamu baitha. Halafu nikaanza siku yangu nikachukua kalapi. Nikaingia reels nikawatch manze halafu nikaamka masaa zingine nikafanya katizi nikasikia fiti. Hii asubuhi nayo imekuwa safi si ati nini, nimejibamba imekuwa mia moja manze na ndiyo nawashow hapa ni vyenye ni deadly.